Naam, asante sana kwenye swali. Ningeweza kusema napenda kula nje bustani, kwa bustani la nyumba letu. Napenda sana kukula hapo kwa kuwa kuna furaha nahisi nikikula kwa nyasi na kwa kivuli ambayo mti wetu unaweza kutupea kwa kivuli hiyo. Na, nashukuru sana kukula kwa bustani. Na mahali hapa hapo nje pana nyasi na napenda sana kula hapo. Asante sana.